Stati nzuri kwa kazi yangu ni uwezo wa kuwasiliana kwa uwazi na ufanisi. Kutatua matatizo kwa haraka na kusimamia muda vizuri. Pia ni muhimu kwa na nidhamu kazini, uwezo wa kujifunza mambo mapya na kushirikiana vizuri na wengine ili kufanikisha malengo ya pamoja.

Napenda rangi tulivu kama buluu, nyepesi au kijani hafifu kwa ukuta wa chumba, kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na kunisaidia kupumzika wizuri. Pia, rangi hizo hufanya chumba kionekane safi na chenye kungara zaidi.

Nikependa kutembea nchia japani. Inavutia kwa mchaganyiko wake wakitamaduni na kisasa. Majego ya kisasa ya kiuganisha fizuli na hifadhi sa asili na misitu ya dhamani. Pia napeda kuona mahekalu ya zamani, bustani za zeni na kushuhudia mvuno wa shere wakati wa msimu wa mbuno.

Kusubiri kwenye mustari, huesa kunifanya nijihisi kidogo kuchoka au kukasirika. Hasa ikiwa mustari ni mlefu. Lakini pia, maranyigine kuwa ni nafasi ya kupumzika kidogo, kuagalia simu au kusugumsa na watu wegini. Hisia sinategemea muda wa kusubiri na jinsi ni nafyo jihisi siku hiyo.

Mimi napenda sana kuogelea. Kuogelea hunisaidia kupumzika, kuimarisha mwili na kunifanya nijisikie huru. Pia, ni njia nzuri sana ya kufurahia maji na kupuguza mawazo baada ya kazi na siku ndefu.

Napenda kuvaa nguo za starehe na nadhifu. Hasa zile zinazonifanya nijisikie huru na pia kujiamini. Mara nyigi nachagua mitindo rahisi lakini yenye mvuto kulingana na mahali au tukio linalo hudhuria wakati huo.

Na pederea mfumo wa Adroid. Kwa sababu, ni rahisi kutumia, unaluhusu kubinafisisha kwa urahisi, na unaprogramu nyigi sinasokithi mahitaji baribari. Pia, mbatikana kwenye aina tofauti tofauti, sa simu, kuligana, na mbajeti.

Kwa kawaida, nachaji kifaa chagu mara moja tu kwa siku. Ikitokea nimetumia sana, hasa mtadaoni au kwenye programu nzito zito. Naweza kuchichaji mara biri ili kuhakikisha hakizimi ghafla.